Kumbukumbu moja nilio nayo ya kutisha ni kumbukumbu ambayo nilifukuzwa na fisi usiku nikiwa mtoto. Wakati ambapo nilikuwa nimetumwa na wazazi wangu kuenda kupeleka kitu kwa jirani, wakati ambapo nilikuwa ninarudi, nika fukuzwa na fisi. Lakini kwa bahati nzuri, sikuwa mbali na nyumbani, nikaweza kufika kwa nyumba na nikaingia kwa nyumba. Wakati ambapo nili ingia kwa nyumba. Fisi huyo alikaa kwa mlango akiendelea kuguruma wakati ambapo huwa ni nakumbuka kumbukumbu hiyo huwa nina tishika sana na kufikiri tu jinsi ambavyo kungekuwa kama singekua karibu na nyumba ni kaingia kwa nyumba.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi ni rangi ya kijani. Rangi hii ya kijani huwa ninaiona sana kwa mimea, inje, na miti, na mazingira. Ninaikumbuka sana rangi hii kwa maana huwa inanikumbusha. Wakati ambapo nilikuwa mkulima, mimi kama mkulima nilikuwa ninafurahia sana wakati ninaona mimea yangu yote. Imebadilisha rangi na mashamba yangu yote ya mekaa ikiwa na rangi hiyo ya kijani. Hiyo inanifurahisha sana na inanikumbusha kwamba ukulima ni sehemu yangu na ninapaswa kuwa ninaifanya kila mara.

Mimi hupenda sana kupika. Wakati ambapo ninapata nafasi ya kupumzika, huwa ninapenda sana kupika. Haswa wakati ambapo ninapika chakula ambacho, ninakipenda kama chapati, au ugali, au samaki, ninapenda sana kupika. Huwa napenda sana kupika, nikiwa na familia yangu, mke wangu, ili tukaweze kupika, tukiongea, tukizungumza. Na hiyo inanisaidia sana kupata nafasi ya kuzungumza na rafiki yangu ambaye ni mke wangu wakati ambapo tunafanya mapishi.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni kumbe kumbe. Kumbe kumbe ni chakula ambacho nilifundishwa kukula wakati ambapo nilikuwa mtoto. Na sikujua ni chakula kitamu sana. Lakini kwa sasa hivi ni chakula ambacho ninakipenda sana wakati ambapo nimetembea nyumbani ambapo nimezaliwa. Kitu ambacho huwa ninaitisha ni kumbe kumbe. Ili nikajikumbushe jinsi ambavyo tulikuwa tunazishika. Na jinsi ambavyo tulikuwa tunazianda, tunazipika. Hata zingine tulikuwa tunakula zikiwa mbichi. Chakula hicho ninakipenda sana hadi sasa hivi.

Mm hujilinda kutokana na vitisho vya mtandao kwa kuakikikisha ya kwamba marafiki ambao ninawakubali waweze kuandika katika mitandao yangu ni marafiki ambao nawaamini pia mimi huwa sifuati kila mtu kwenye mtandao na pia huwa sikubali kuwa rafiki ya kila mtu kwenye mtandao. Hiyo inanisaidia sana kujilinda wakati ambapo kunatokea na vitisho siwezi aviwezi vikanifikia kwa maana sitakuwa na uwezo wakuvisoma.